Ninacho kipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni watu wanaishi kwa amani au ule utangamano wa watu alafu mazingira bora Kuna maji, alafu pia iwepo, kuna michango na harambe za kusaidia watu watu ni wenye utu, alafu bila shaka Pia wanatangamana katika shughuli mbali mbali Alafu wanakikisha kwa mazingira yako bora zaidi ili wasije wakapata maradhi.

Na namna navyowakaribisha wafanyikazi wapya nawakaribisha kwa mwoyo mkunjufu moyo ambayo ni wa utu alafu nipo tayari kuelekeza kuwasaidia ili waweze kujihisi nyumbani Kabla kwanza kufanya shughuli za kazini na pia nahakikisha kuwa wapo sawa kabisa na kama kuna changamoto yeyote naongea nao ili niwezi kuwasaidia.

Msimu wa makambu unanipendeza zaidi ni Msimu wa masika wakati ule kuna mvua mvua inanyesha. Muda badaa inamanisha hua. Mimea itafanya vizuri inawiri mazao yatakuwa sawasawa. Anapea shughuli kama vile kuvuwa samaki kuna kuwa sawa kabisa. Napendelea Msimu huu wa masika kwa sababu halia ya anga hua shwari kwangu.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu wanasema umoja ni nguvu. Napenda kufanya kazi na wengine ili kuhakikisha kuwa kazi ili inaleta ufanisi na kukuwa na matunda. Napenda kufanya kazi na wengine kwa umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu.

Nimesomea ile taaluma ama masomo ya uhasibu, haswa yanayohusu uchumi, hesabu, akaunti za benki na za kutoa na kuzidisha masomo yangu ya kuhusu sanaa uhasibu ambayo ni hesabu za kampuni ama benki.

Ututoni nilichokua napenda kukifanya zaidi ni kuogelea mtoni. NiliKuwa napenda kuogelea mtoni japo wazazi hawakuwa wanapendelea jambo hili. Ile mimi nilipendelea kuogelea mtoni na pia kuenda kuwinda wanyama kama vile sungura. Nilikuwa napenda kuogelea na kuenda kuwinda wanyama kama vile sungura.

Aina ya keki ambayo naipenda zaidi ama kuienzi ni ile keki ambayo huituwa Queen Cake. Queen Cake ndiyo aina ya keki ambayo naipenda zaidi kwa sababu huwa na ladha tamu inapendeza halafu bei yake huwa nafuu na hupatika na rahisi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Daudi. Daudi ni kijana mwenye heshma. Kijana ambaye anajituma sawa sawa kijana anayependa watu na kijana anayejua kutangamana na watu. Tulijuana naye tukiwa katika darasa la tano.